Kuhusu tathmini za kazi najihisi vizuri na ninaweza kuzismamia. Ninaziona deadlini kama motisha zinanisaidia kubaki makini napanga kazi mapema ili nisione presha ya mwisho najua kugawa muda vizuri kulingana na kipaumbele. Kama kuna changamoto na wasiliana mapema badala ya kusubiri muda uishe.

Jinsi na uianishaji kazi za maisha ya binafsi. Kwa mfano, kuwa na mipaka kazi na mipango mizuri. Ninapanga ratiba ya kazi na mapumziko ili kusiwe na mukanganyiko. Natenga muda wa kazi na muda wa binafsi. Kila moja, ukiwa na nafasi wake. Ninamaliza kazi kwa wakati ili nipate muda wa kupumzika.

Wakati wa likizo, najistawisha kwa kuchanganya mapumziko na kujijenga. Kwa mfano, napumzika na kuondoa msongo wa mawazo kwa kula vizuri na kujipa muda. Ninasoma vitabu vya kujifunza ujuzi mpya mtandaoni, ninatumia muda na familia na marafiki, ninasafiri au kutembea maeneo mpya nikibadilisha mazingira.

Kwa kulinda mazingira, mimi hufanya vitu muhimu kulinda mazingira kwa mfano. Inatunza usafi kwa kutupa taka pahali pake, inapunguza matumizi ya plastiki na kutumia vitu vina voweza kutumika tena, inahifathi maji na umeme kwa kutumia kwa uangalifu, ninapanda au kutunza miti na mimea inapoweze kana.

Ninasherehekea mwaka mpya kwa utulivu na shukrani, nikizingatia mambo yafuatayo, kutafakari mwaka uliopita na kujifunza kutokana na yaliopita, kuweka malengo mpya ya mandeleo binafsi na kazi, kuwa pamoja na familia na marafiki, tukiwa kanisani kuvukia mwaka huko, sisi wote tunashirika katika kanisa moja.

Hekima kubwa niliojifunza maishani ni kwamba uvumilivu, bidii na tabia njema vina thamani kubwa kuliko mafanikio ya haraka. Pia, kujiheshimu na kuwaheshimu wengine, hujenga mahusiano mazuri. Pia, muda ni raslimali muhimu kutumiwa vizuri huleta matokeo. Ya mwisho makosa ni sehemu ya kujifunza si mwisho wa safari.

Mimi napenda kuandika kwa kompyuta zaidi kwa sababu ni haraka na rahisi kuhariri, hunifadhi kazi kusalama bila kupotea, pia huniruhusu kupanga mawazo vizuri. Hata hivo kuandika kwa mkono pia ninaipenda wakati wa kuandika mawazo ya haraka, kutafakari au kupanga binafsi.

Mimi huweka nenosiri lenye herufi wa angalau, herufi kuminambili, kuchukua muda, kubadilisha nenosiri mara kwa mara, kuweka uthibitisho wa hatuwa mbili, pale inapoze kana, kutozitumia nenosiri kwa akaunti nyingi, pia kutumia uchanganyiko wa herufi kubwa, ndogo, nambari, na alama.

Kawaida nafanya kazi vizuri zaidi asubuhi hasa bada ya kuamka nikiwa nimepumzika vizuri. Asubuhi akili ni safi, nguvu za mwili zipo juu na unyeti wa kufikiria ni mkubwa. Napanga kazi ngumu za kimsingi wakati huu. Natumia jioni kwa kazi ndogo au kupumzika.

Mimi hutumia barabara au daladala kwa safari za ndani ya kijiji. Baiskeli au kutembea kwa miguu pahali napohitaji kupunguza gharama na kuwa na afya. Gari la uma kwa safari ndefu au kwenda mbali. Hii hunisadia kuwa na usafiri rahisi, wa haraka na wa gharama nafuu kila siku.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtalamu aliye ujuzi mkubwa, mwenye tija na anayekulikana kwa ubora wa kazi. Hii inajumuisha kukua kitaalamu na kujifunza ujuzi mpya kila siku, kuwa na mchanganyo mkubwa katika timu au shirika, na pia kujenga mtandao mzuri kwa kitaalamu.

Kwa kawaida, mimi hutumia takribani saa 3 ama saa 4 kila siku mtandaoni. Hasaa kwenye mitandao ya kijamii na kufanya kazi za mtandaoni. Mitandao ya kijamii, kuangalia video kufanya kazi au kucheza michezo. Pia kutafuta vitu ninavyotaka kujifunza siku za usoni.

Ndiyo, mimi hupenda sana kuogelea. Kuogelea hunisaidia sana sana misuli, mwili na moyo. Kuogelea hunisaidia moyo pumbi damu, vizuri na kudumisha shinikizo la damu kuwa la kawaida. Kuogelea hunikamilisha misuli yote mwilini, hasa mikono, miguu na tumbo. Mazoezi ya kuogelea hunisaidia kuboresha usawa mwilini na utaratibu wa mikono na miguu.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili takribani dakika thelathini hadi tisini kila siku. Mazoezi yangu ni machanganyiko ya kukimbia, kupanda ngazi na kufanya push-ups au sit-ups ili kumarisha misuli na moyo. Hii hunisaidia kuboresha afya kuongeza nguvu na kutoa nishati kwa siku nzima.

Kwa sasa naishi Nairobi Kenya katika eneo la mji ambako kuna hali ya hewa ya joto na baridi kwa wakati tofauti. Nyumba yangu ni ya kisasa na kuna mandhari ya kuvutia kama vile miti mingi na mazingira tulivu. Kumbukumbu zangu kwamba nilishiriki mara ya kwanza kuhusu eneo langu mwezi wa disemba mwaka uliopita. Na ndiyo ninahisi salama na raha hapa ni ninapoishi.

Somo ninalolipenda shuleni ni sayansi na teknolojia. Sayansi limenifundisha jinsi dunia na viumbe vinavyofanya kazi kupitia majaribio na uchunguzi. Huku teknolojia ikinisaidia kuelewa na kutumia mbinu za kisasa za kufanikisha maisha kama kompyuta, programu na vifaa vya kisayansi. Pamoja vinanifanya nijisikie nikiwa na hamu ya kujifunza na kubuni kitu kipya kila siku.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni WhatsApp kwa sababu inanisaidia kwa kuwasiliana marafiki, familia na wenzangu kwa urahisi. Pia ninatumia Google Maps kwa usafiri na YouTube kwa kujifunza mambo mapya na burudani. Pia ninatumia website za kujifunza habari za AI na pia kujifunza lugha tofauti.

Kazi ninaithamini zaidi ni kusaidia wengine na kushirikiana katika timu. Napenda kuona matokeo chanya ya juhudi zangu yakisaidia wengine kufanikisha malengo yao huku nikijifunza na kukua pamoja nao. Nimekuwa hivi tangu utotoni ni kitu nimejifunza na pia kutamani kuwa.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale ambapo, kuna heshima, ushirikiano, mawasiliano wazi na msahada wa kila moja. Pia mazingira safi na salama, fursa na kujifunza na kuendeleza ujuzi, pamoja na kutambuliwa kwa jitihadi na mafanikio, huchangia kufanya kazi iwe ya kuridhisha na yenye matumisho.

Mfreji wa televisheni inafuata ni National Geographic napenda kuona programu zake za asili wa nyamapori na sayansi kwa sababu zinanipa elimu na burudani kwa wakati moja. Ninapenda kujua mengi kuhusu wa nyamapori kama simba, ndovu na wengine pale.

Chumba ninacho kipenda ni jikoni. Ninapenda jikoni kwa sababu ni pahali pa ubunifu na furaha. Ambapo naweza kupika vyakula vyote ninavyovipenda. Huku napenda kujaribu mpishi mapya, kufanya mazoezi ya upishi na kufurahia maharufu za viungo. Ninahisi raha na utulivu nikiwa jikoni kwa ni ni mahali pa kujenga uhasiliano na familia na marafiki kupitia chakula.

Mimi napenda asali sana. Ina ladha tamu na ni ya asili. Pia ni nzuri kwa afya kwa sababu inaweza kusaidia mfumo na kinga na kutoa nguvu za kimwili. Sana sana mihutumia asali kama dawa. Ninapokua na homa ama ninapokua na kikohozi. Natumia asali kwa kunisaidia nasikia nafuu.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu, tunapendana, tunasaidiana pale, tunapohitajika na mara nyingi tunashirikiana kwenye shuguli za kijamii au tamasha za eneo letu. Uhusiano huu unanifanya na jisikia salama na kuwa sehemu ya jamii. Majirani ni kama familia kwangu.

Ninao uhusiano na uzuri wakaribu na wazee wangu na waheshimu na sikiliza ushauri wao na kujitahidi kuwa karibu nao mara kwa mara. Kwa sababu mchango wao katika maisha yangu ni muhimu sana. Pia wanahekima na wana ujuzi wa maisha kunishinda. So ni bora kwa karibu nao.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa. Nilifurahia kuona kazi za wasanii tofauti, kujifunza mbinu mpya za ubanifu na kupata msukumo wa kuendeleza ubanifu wangu binafsi. Maonyesho haya pia uliniachia furaha ya sana na tamaduni mbalimbali. Nilifurahi sana.

Ninapenda wali, ni rahisi kula, hupumzisha tumbo na unaweza kuunganisha na mlo tofauti kama mboga, samaki, nyama, hata kuku. Pia ladha yake ni laini na inafaa kwa kila wakati, wa chakula. Wali pia unaeza pika kwa sehemu mbali mbali kama pilau, biriani na ni inaladha za juu sana.

Ndio, napenda kucheza na watoto. Kuna nichekesha na kunaleta furaha. Pia, hunisaidia kupumzika na kujisikia huru kwa sababu watoto huwa wana nguvu na mawazo ya kufurahia. Pia, kucheza na watoto inanikumbusha jinsi nilipokuwa utotoni. Wacheza vitu za watoto unajihisi uko huru.

Kujiandaa kwa mkutano mimi huangalia agenda, kuandaa nyaraka muhimu na kufahamu taarifa zote zinazohitajika. Pia hupanga mawazo yangu, kuandaa maswali au mapelekezo na kuhakikisha vifaa vya teknolojia kama kompyuta au projekta viko tayari ili mkutano uende kwa urahisi na ufanisi.

Napenda wanyama wa pori hasa wale wenye tabia za kipekee, kama tembo, simba na twiga. Wanavutia kwa uzuri wao tabia zao za kipekee na jinsi wanavyohusiana na mazingira yao. Pia napenda wanyama wadogo kama paka na umbwa kwa kuwa wanaleta furaha na urafiki nyumbani.

Ningependa kuenda italini katika likizo langu ya ndoto. Nimevutiwa na madhani yake ya kuvutia historia tajiri sana na chakula kitamu cha kienyeji. Ningependa kuenda fukweni pahali penye utulivu madhani na kuvutia ambapo kimefurahia kupumzika chini ya jua, kuogelea na kufurahia madhani ya bahari. Ningependa kusafiri na familia na marafiki zangu.

Napenda kula mboga za majani kama spinachi, sukumawiki na mchicha. Pia napenda mboga zinazopikwa kwa mchanganyiko na viungo kama karoti, kitunguu na pilipili. Kwa sababu hutoa ladha nzuri, afya na nguvu kwa mwili. Mboga haya pia yatumika kama dawa mwilini. Inasafisha mwili na tumbo na viungo vingine.

Ninaenda hospitali mara chache sana kwa mwaka. Kawaida pali napohitaji vipumu vya afya, matibabu maalum au uchuguzi wa kawaida wa afya. Hii husaidia kuhakikisha afya yangu inabaki katika hali nzuri bila hitaji ya kuenda mara kwa mara hospitalini. Inani f saidia sana.

Napenda kuhusu shirika langu kwa sababu, inanihimizisha usharikiano, heshima na maendeleo ya ujuzi. Pia napenda mazingira mazuri ya kazi, mawasiliano wazi na fursa za kujifunza na kukua kita alamu. Jambo linalo nipa motisha ya kufanya kazi kwa bidi na kwa ufanisi.

Napokabiliana na mabadiliko kazini mimi hujaribu kuyakubali kwa matazamo chanya kuelewa sababu na mafaa yake na kubadili kadri inafyohiitajika. Pia kushurikiani na wenzangu kuuliza maswali na kupanga mikakati ya kuendelea na mabadiliko ili kazi iendele bila usumbufu.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninayempenda ni Lebron James namheshimu kwa sababu ya ujuzi wake wa kipekee, nguvu na uongozi katika uwanja. Ninakumbuka mchezo ya ajabu aliocheza ambapo alionyesha ustadi wa hali ya juu kama vile kupiga alama za ushindi na kusaidia timu yake. Ninapomwona akicheza nahisi msimuko kubwa furaha na motisha kwa sababu anadhibitisha kuwa na kipaji cha pekee na bidi.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti, kupata taarifa kabla ya kufanya maumizi na kujifunza kutoka kwa uzoefu wa watu wengi. Pia hunisaidia kuboresha mawazo yangu na mtazamu wangu kuhusu maswali mbali mbali.

Kila asubuhi mara nkiamka, mimi huwanza kunywa chai ya majani. Ili huwamsha mwili, kisha nafanya mazoezi madago kama kutembea au kunyosha misuli, baada ya hapo kuchukua muda kwa kula kiamsha kinywa, chenye virubitisho. Mara nyingi napenda kuamka mapema kama saa mbili na nusu wa asubuhi, ili nipate muda wa kutosha kabla kutoka.

Nchi ningependa kutembelea ni Italia. Napenda Italia kwa sababu ya historia yake. Tajiri sana ya kuvutia, chakula kitamu na mandhari nzuri za mji kama Roma, Venice na Florence. Nakumbuka kuhusu uzuri wa usanifu wa mjengo na pia tamaduni ya kiitaliano inayovutia. Ningependa kuona vitu vya kiistoria, kuona vyakula vya kienyeji na kufahamia mazingira ya kikipekee.

Chakula cha jadi nachopenda ni wali na mchuzi wanyama. Napenda ladha yake, hutoa nguvu kwa mwili na hunikumbusha mila na utamaduni wetu. Hasa unapoliwa pamoja na familia na marafiki. Chakula cha wali ni chakula njema, unaezaliwa na chakula chochote, mchuzi wote unaezaongezea, inapendeza sana.

Ninaposherehekea siku kuu napenda kutumia muda na familia na marafiki, kula chakula cha pamoja, kushurikiana katika shughuli za kifamilia na kusherehekea kwa furaha. Pia mara nyingi hufurahia mapambo, muziki na tamasha ndogo ndogo ili kuongeza shangwe ya siku hiyo. Pia kupatiana zawadi kwa familia na marafiki.

Napenda kwenda madukani ya asubuhi mapema au mapema mchana. Kwa sababu wakati huo maduka hayajaja sana watu, jambo linalo harahisisha kupata bidhaa haraka bila foleni. Pia bidhaa kama mboga, matunda na bidhaa za kila siku hua freshi zaidi. Na mara nyingi unapata chaguo kubwa zaidi. Kwa wakati huu pia ninaweza chukua muda wa kulinganisha bei na ubora wa bidhaa.

Mimi napenda kunywa chai. Mara nyingi hunywa nanya chai siku za asubuhi na wakati wajioni kupumzisha akili. Mara nyingi huongeza maziwa na sukari na majani lakini wakati mwingine napenda chai bila kitu chochote. Napenda kunywa chai mahali patulivu kama nyumbani ama bustani na bila chai ya kawaida mie najihisi sinanguvu na pia sijisikii vizuri.

Sera muhimu katika kampuni ni ile inayolenga heshima, usawa na usalama wa wafanyikazi pamoja na uwazi katika maumizi na malipo. Pia sera za kampuni zinazohimiza maendeleo ya kitalamu, mafunzo na motisha kwa wafanyikazi ni muhimu kwa ufanisi na maendeleo ya kishirika.

Ndiyo, naoganya taka zangu kila siku. Kufanya hivu kwa kueka taka zinazoweza, kuchakatwa kama plastiki, karatasi na chupa kando, na taka za mabaki kama chakula na vipande vifizo chakatika kando nyingine. Hi husadia kulinda mazingira, kupunguza uchafu na kuhakikisha usafi, wanyumba na eneo la kazi.

Mara moja, niliona mechi ya besiboli ambao ilikuwa ya kushangaza sana. Timu zilizokuwa zikicheza zilikuwa New York, Yankees na Boston Red Sox. Kilicho nishangaza zaidi ni kwamba Yankees walifanikiwa kushinda kwa pointi moja tu, baada ya michezo wa kusisimua sana na mshangambulizi ya mwisho ya kushangaza. Nilihisi msisimiko mkubwa na furaha sana.

Kipa umbele kazini kwa mawasiliano ni uwekezaji, wazi wa mawazo, usikivu mzuri na kuelewa pande zote mbili. Hii na usisha kusikiliza kwa makini, kwasilisha maarifa kwa wazi, kuhakikisha maoni ya meatambulika, kujenga heshimu na uaminifu, kutatua matatizo kwa mawasiliano.

Mimi huolea nywele zangu mara mbili au mara tatu kwa wiki. Kulingana na urefu na aina ya nywele yangu, inafaa na inasaidia zaidi kudumisha nywele kuwa safi, laini na zenye afya. Pamoja na kuzuia nywele kuharibika au kuanguka kwa urahisi, inafaa nywele yangu inawa na afya njema.

Mimi hupenda kuvaa nguo tofauti kulingana na hali ya anga. Napenda kufa nguo za starahe na rahisi kama tishati, suruali za kawaida na vyatu vya michezo. Pia napenda nguo ambazo zina muindo mzuri na zinafaa kwa shuguli mbalimbali za kila siku. Nguemo kazi, matembezi au starahe nyumbani.

Ninapo wakaribisha wafanyikazi wapya mimi hufanya yafutayo. Kuwakaribisha kwa furaha na heshima, kutoa mwongozo wa awali, kushirikisha katika shuguli za timu, kusikiliza maswali na kutoa msaada, kuwa nasubira na uvumilivu, kuwasaidia kwelewa hatua kwa hatua bila makali.

Ninapendelea kitanda kizuri, si kigumu sana na si laini sana. Kitanda kizuri kinanipa starehe na usaidizi nzuri kwa mgongo na shingo. Huchangia usingizi bora kupumzika vizuri na kuamka nikiwa na nguvu kwa siku nzima. Pia, hunifanya ninajihisi mwili umepumzika vizuri na mwenye afya nikiamka asubuhi.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa mzimamo na uvumilivu na heshima. Napenda kusikiliza kwa makini, kuzingatia haja zao na kuchambua kama maoni hayo yanaweza kunisaidia kuboresha kazi yangu au kuelewa kwangu. Pia napenda kuuliza maswali yafafanuzi pale wanapohitaji ili kuelewa vizuri matazamo yao.

Ndiyo, napenda kupiga picha kuna niwezesha, kunasa kumbukumbu nzuri za matukio, familia marafiki au mandhari ya asili. Pia kutoa nafasi ya kuonyesha ubanifu wangu kwa uchangua mapembe sahihi, mwanga narangi zinazovutia. Kupiga picha ninjia nzuri ya kupumzika, starehe kwani unakua makini na mandhari.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio kwa sababu ni njia nzuri ya kupata habari, burudani na elimu kwa wakati moja. Muziki unaoridhisha, furaha na kunipa motisha, vipindi vya habari hufahamisha kuhusu matukio ya ndani na kimataifa na vipindi vya elimu hunipanua ujuzi wangu katika mada mbalimbali.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali. Kama kushirikiana na majirani, kushirikiana shughuli za kijamii na kutoa msaada pale inapohitajika. Pia, hushiriki katika mikutano ya jamii, kutoa michango au kujitolea katika shughuli za usafi na maendeleo. Njia hizi hunisaidia kujenga uhusiano mzuri, kuimarisha mishikamano na kuchangia maendeleo.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu kushirikiana, kuna harimisha na kufanikisha malengo ya pamoja. Kufanya kazi kwa timu kuna niwezesha kubadilishana mawazo na mbinu, kujifunza uzoefu mpya, kutoa kwa wenzangu na kupata mzaada pale na polikutana na changamoto. Aidha ya kazi pamoja huongeza matisho na furaha kazini.

Njia mimi hutumia kupumzika ni kutulia kwa mara nyingi kwanzisha mazoezi ya yoga umeditisheni, mazoezi haya kunisadia kupumzika, kupunguza msongo mawazo na kuongeza umakini. Nakumbuka nilipoanza kujifunza njia hizi ilipokuwa wakati nilikuwa na changamoto mingi kazini. Nilono tofautikuba baada ya kujitolea muda kwa mazoezi haya. Mara nyingi na chukua dakika 20 ama 30 kila sesi na baada ya kupumzika na jihisu utiluvu umakini.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video kwa sababu ni njia nzuri ya kupumzika na kufurahia burudani baada ya siku ndefu. Michezo hii pia hunisaidia kuboresha umakini, ujasiri na ujuzi wa kufanya maamuzi haraka. Zaidi ya burudani mara nyingi hunifundisha ushirikiano na mikakati pale ninapocheza michezo ya timu au ya mtandaoni.

Kwa mara, chakula ninachopenda kula jioni ni wali na mchuzi wa nyama. Hiki ni chakula chenye ladhaa nzuri, kinanipa nguvu na pia hufanya najisikia raha na kuridhika baada ya siku ya shughuli nyingi. Mara nyingi, huliwa pamoja na mboga au saladi ili kuongeza lishe na afya nzuri.

Mafanikio nilioipata kazini ni pamoja na kukamilisha miradi kwa wakati, kushirikia na kufanisi na timu, kuongeza ujuzi wangu, kushugulikia na majukumu ya zaidi na kupata pongezi na kutambuliwa. Nikitu cha maana sana mpya na zinazohisia na kazi za teknolojia.

Wakati ninapohitaji msahada, mimi huwa naomba msahada kwa wenzangu au wasimamizi, kuwasiliana kwa heshima na uvumilivu, kuchukua hatua kulingana na msahada uliopatiwa, kutumia ushauri au msahada kupata usuluhisho, pia kujifunza kutokana na msahada huo, kutumia nafazi hiyo, kuongeza ujuzi wangu.

Napenda filamu za action zaidi, filamu hizi hunipamziko, ujasiri na mara nyingi huwa na hadithi yenye kusisamua na maonyesho ya kufuatia. Moja filamu nazopenda sana ni The Dark Night ambao inikusa kwa nguvu kutokana na hadithi yake ya kina uigizaji na hali ya juu. Mara ya kwanza kuona filamu hii nilijihisi na furaha, Changanyo za action, Tani na za kina. Ni filamu ambao ningependa kuona tena.

Ndiyo, napenda kueka picha zangu kwenye mtandao kwa uangalifu. Hufanya hivi ili kushirikiana kumbukumbu, matukio muhimu na furaha za na familia na marafiki au wafuasi wa mitandao. Pia husaidia kuonyesha ubenifu wangu, madhari na mafanakio kwa wengine kwa njia salama ya yenye heshima.

Uzoefu wa kushangaza nilioupata ni kusafiri kwenye njia ya pwani wakati walikizo, ambapo niliona madhara ya bahari, fukwe nzuri na mataduni tofauti. Nilifurahi sana kuonana na watu wapya kujaribu vyakula vya kienyeji na kushiriki katika shughuli za burudani. Uzoefu huu ulikuwa wakipekee na kwa sababu ulikuwa changamoto.

Napenda mbio za riadha katika olimpiki ninazipenda kwa sababu zinahitaji ustaji wa hali ya juu, uvumilivu na umakini. Pia zinanipa msimamo mkubwa kuona wachezaji wakishindana kwa kasi na kuonyesha ubora wa kiwango cha juu. Kumbu kumbu ya mechi ya olimpiki ilufrahia ni ya zile za mbio za mita mia moja ambao nilishuhudia ushindani wa hali ya juu na rekodi mpya.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya mbuzi. Napenda ladhaa yake tamu na ya kipekee. Hasa inapopikwa vizuri katika mchuzi wa supu au katika wali wa pilau. Nyama ya mbuzi pia hutoa protini nzuri na virutubisho muhimu vinavyoongeza nguvu na afya mwlini nilitamani sana.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege. Safari hiyo ilikuwa ya kipekee kwa sababu ilinisaidia kuona mandhari ya ajabu kutoka angani. Kuhisi haraka ya harakati ya ndege na kufika haraka katika sehemu niliyokuwa nataka. Pia, safari kwa ndege hunipa hisia ya msisimko na furaha hasa wakati wa kuungana na familia.

Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za Tukio. Mara nyingi hufanya ili kushiriki kwenye tamasha, michezo au maonyesho ya sana. Ambapo kununua tikiti, unahakikisha mafasi na uzoefu bora wa Tukio. Hii pia hufanya nijisikia kuwa sehemu ya burudani na jamii na kuniruhusu kufurahi matukio maalumu kwa usalama na utulivu.

Mazoezi yangu ya kila siku ni pamoja na kukimbia, kufanya mazoezi ya jimu na kuogelea. Mazoezi haya mara nyingi ninafanya mazoezi mara tano kwa wiki na napendelea kufanya asubuhi mapema au jioni nafanya zoezi ya kuogelea. Baada ya mazoezi nahisi upya, nguvu ustawi wa mwili na furaha na mara nyingi najisikia mwenye nguvu na mwenye amani zaidi.

Najikinga na jua kali kwa njia mbalimbali ikiwemo, kuvaa nguo za kukinga jua, kutumia krimu za jua, kukaa kwenye kivuli au sehemu zilizo naulizi wa jua, kunywa maji ya kutosha na pia kuepuka shughuli za nje wakati jua liko kali sana, hasa katika ya saa tano asubuhi hadi saa tisa jioni.